Juisi ya matunda ninaipenda sana ni juisi ya maembe, inaladha tamu ya asili, inavitamini mingi na hunipa nguvu. Ninapenda kuinywa hasa wakati wa joto kwa sababu unifanya nijisikie vizuri na kunifia kunipa afya bora. Ni juisi pia ni rahisi kutengeneza.

Mafanikio ya binafsi ninayothamini kazini ni uwezo wakutimiza malengo kwa wakati na kwa ubora. Pia nathamini kujifunza ujuzi mpya kufanya kazi kwa ushirikiano mzuri na wenzangu na kuwa na matokeo chanya juhudi zangu yakileta maendeleo.

Ndiyo, napenda kucheza ngoma kucheza ngoma hunifanya nijisikie huru na mwenye furaha pia ni njia nzuri ya kufanya mazoezi, kupunguza msongo wa mawazo na kufurahia muziki pamoja na marafiki. Mimi hucheza ngoma mara mingi sana kwa siku.

Nasherehekea siku yangu ya kuzaliwa kwa kuwa na familia na marafiki karibu. Tunaandaa chakula kidogo, tunakata keki na kushirikiana zawadi na furaha. Ni wakati mzuri wa kushukuru maisha na kushirikiana kwa furaha na wapendo wangu.

Ninaboresha michakato ya kazi kwa kuangalia hatua zinazochukua muda mwingi na kutafuta njia rahisi za kuzifanya. Pia hutumia teknolojia au zana za kisasa, kushirikiana na wenzangu kupata mawazo mapya na kujifunza mbinu, bora ili kuongeza ufanisi na kupunguza makosa.

Kazi ninayoithamini zaidi ni ile inayoruhusisha, kufanikisha, malengo kwa ubora na kwa wakati. Napenda kazi inayonihimiza kutumia ujuzi wangu, kushirikiana na wenzangu na kuona matokeo chanya yanayoleta maendeleo kwa timu au shirika.

Ninapenda filamu zakisiasa na za kijasusi, pamoja na zile zakihistoria. Filamu hizi hunifundisha mambo mapya, hunifanya nifikirie kwa kina na kunipa burudani yenye changamoto. Pia napenda filamu zenye hadithi nzuri na wahusika waliotengenezwa vizuri. Kwani hunifanya nishirikiane na hadithi kwa hisia na akili.

Ndiyo, napenda maua. Maua huleta uzuri na utulivu katika mazingira. Napenda kuona maua kwa sababu hunifanya nijisikie furaha na kupunguza msongo wa mawazo. Pia yana umuhimu mkubwa katika kuonyesha hisia kama upendo, shukrani na heshima katika matukio mbalimbali.

Ningependa kupata mafunzo yanayo husiana na ujuzi wa kisasa wa teknolojia usimamizi wa miradi na mbinu za kuongeza tija kazini mafunzo haya yata nisaidia kufanya kazi kwa ufanisi zaidi, kushirikiana vizuri na wenzangu na kutoa matokeo bora. Pia huta nisaidia kukua kitaluma na kuwa na nafasi nzuri ya kuchangia maendeleo ya shirika.

Ninapenda kujifunza mambo mapya kwa njia tofauti, mara nyingi husoma vitabu au makala mtandaoni kushirikiana na watu wenye ujuzi au kuangalia video za mafunzo. Pia napenda kujaribu mambo kwa vitendo ili kuelewa vizuri, njia hizi hutengeneza ujuzi mpya na kunisaidia kukua binafsi na kitaaluma.

Ninapofanya kazi ya ushirikiano na wengine, huwa nasikiliza mawazo yao kwa makini, kushirikiana na kwa uwazi, na kushughulikia majukumu kwa usawa. Pia ninahakikisha kwamba kila mmoja ana nafasi ya kutoa mchango wake. Njia hii hunisaidia kufanikisha kazi kwa ufanisi, kuondoa migongano na kuimarisha mshikamano wa kikazi.

Ndiyo, nimewahi kujifunza kupiga gitaa. Kupiga gitaa, kunanifanya nijisikie furaha na huru, na pia ni njia nzuri ya kujieleza kihisia. Kwa kujaribu nyimbo tofauti, nimejifunza nidhamu, uvumilivu, na mbinu za kushirikiana na wengine kupitia muziki.

Uzoefu wa kazi uliokufundisha zaidi kwangu ni kushughulikia miradi changamano ilio na muda mfupi. Uzoefu huu umenifundisha nidhamu kupanga vitu vizuri kwa muda kushirikiana kwa karibu na wenzangu na kutafuta suluhisho kwa changamoto. Pia umenifundisha umuhimu wa uvumilivu ubunifu na kufanya kazi kwa umakini ili kufanikisha matokeo bora.

Ninaboresha michakato ya kazi kwa kuchambua hatua zinazoenda taratibu, ndefu au zisizo na ufanisi. Kufikiria mbinu, rahisi na zana za kisasa zinazoweza kurahisisha kazi, kushirikiana na wenzangu kupata mawazo mapya na kujifunza mbinu bora kutoka kwa wataalamu. Njia hizi husaidia kuongeza tija, kupunguza makosa na kufanya kazi kufanyika kwa haraka na kwa ubora zaidi.

Ninapenda kununua vitu katika maduka makubwa na masoko yenye bidhaa anuwahi. Hapo nitapata kila kitu kutoka vyakula, mavazi, vifaa vya nyumbani hadi vifaa vya kazi. Pia napenda kununua mtandaoni kwa urahisi na haraka. Hasa bidhaa zisizo na urahisi kupata sokoni. Njia hizi hutoa urahisi na kunifanya nipate bidhaa bora na bei nzuri.

Mwandishi ninayempenda ni Chimamanda Ngozi Adichie. Ninampenda kwa sababu anaunda hadithi zenye maana. Wahusika waliotengenezwa vizuri na hueleza changamoto za kijamii kwa ufasaha. Vitabu vyake hunifundisha kuhusu tamaduni, historia na maisha ya watu kwa njia inayovutia na kuniacha. Nikifikiria kwa kina.

Chakula cha jadi ninachopenda sana ni ugali na samaki wa kuoka au walio tengenezwa kwa mboga za kienyeji ninapenda kwa sababu ni kitamu, kinanipa nguvu na nisehemu za utamaduni wa familia yangu pia hufanya muda wa chakula kuwa na furaha kushirikiana na familia na marafiki na kuhifadhi mila za asili.

Napiga picha mara kwa mara, hasa wakati ninaona mandhari nzuri, matukio muhimu, au kumbukumbu za familia na marafiki. Siyo kila siku, lakini napenda kutumia picha, kuhifadhi kumbukumbu kuonyesha uzuri, wa mazingira na pia kuonyesha ubunifu wangu, kupitia mtazamo wa kamera.

Ndiyo, napenda kuchora na kupaka rangi. Shughuli hizi hunisaidia kuonyesha ubunifu wangu na kueleza hisia kwa njia ya sanaa pia hunipa utulivu wa akili, kunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunifanya nijisikie huru wakati ninapozingatia michoro na rangi.

Ningemshauri mtu mwingine kuwa na nidhamu na uvumilivu katika maisha yake ya kila siku. Ni muhimu kupanga muda, kuweka malengo na kufanya kazi kwa bidii ili kufanikisha ndoto zake. Pia ni vyema kusikiliza maoni ya wengine, kujifunza kutokana na changamoto na kushirikiana na wengine ili kupata matokeo bora na maendeleo ya kudumu.

Ndiyo, napenda kucheza ngoma. Kucheza ngoma hunifanya nijisikie furaha na huru. Na pia ni njia nzuri ya kupunguza msongo wa wa mawazo. Hunisaidia kufanya mazoezi ya mwili, kushirikiana na wengine, na kufurahia muziki kwa njia ya kuburudisha na yenye afya.

Kila siku, ninatumia zana za dijiti kama kompyuta, simu na vidonge. Shughulikia kazi za mawasiliano. Zaidi ya hayo, ninatumia programu za barua pepe, programu za mawasiliano kama whatsapp, programu za kazi kama wadi. Zana hizi hunitengenezea urahisi, kupata taarifa, kupanga majukumu na kushirikiana na wenzangu kwa haraka na kwa ufanisi.

Mafunzo ya kazi yalionisaidia zaidi ni yale, yana husiana na usimamizi wa miradi na mbinu za kuongeza tija. Mafunzo haya yamenifunza jinsi ya kupanga kazi vizuri, kushirikiana na wenzangu kwa ufanisi na kushughulikia changamoto kwa utaratibu. Pia yamenisaidia kuboresha ujuzi wangu wa kiufundi na kunipa motisha ya kutoa matokeo bora kazini.

Nguvu zangu kazini ni nidhamu, uvumilivu na uwezo wa kushikiana vizuri na wenzangu pia ni na uwezo wa kupanga kazi kwa ufanisi, kushugulikia changa moto kwa utaratibu, na kutoa matokeo bora. Nguvu hizi hunitengenezea tija, kuunda uhusiano mzuri kazini na kufanikisha malengo yatimu au shirika.

Ndio, nimewahi kutembelea ziwa na mto. Kutembelea maeneo haya hunipa utulivu na furaha kwa sababu ya mandhari ya asili na hewa safi pia napenda kuona maji yakitiririka, kushirikiana na watu wengine na kupumzika ili kupunguza msongo wa mawazo.

Ninapumzika kwa njia tofauti ili kudumisha, afya ya mwili na akili. Mara nyingi ninapumzika kwa kusoma vitabu, kusikiliza mziki, au kufanya mazoezi ya kupumzika kama yoga, au kutembea kwa utulivu. Pia napenda kutumia, muda wa familia au marafiki, ili kuondoa msongo wa mawazo na kupata hisia, za furaha na utulivu.

Ninapendelea kusoma na kuandika kwa sababu zote hunifundisha na kuniacha nikifikiria kwa kina. Kusoma kuna nisaidia kupata ujuzi mpya na kuelewa mambo mbali mbali. Wakati kuandika kuna nisaidia, kueleza mawazo yangu, kushirikisha hisia na kuweka kumbu kumbu muhimu.

Mahali pa kihistoria ningependa kutembelea ni giza huko misri, ambako kuna piramidi za kale. Napenda mahali hapo kwa sababu nina historia ndefu na mafumbo mengi kuhusu ustaarabu wa zamani. Kutembelea huko kungenipa nafasi ya kujifunza zaidi kuhusu historia ya binadamu na kuona maajabu ya dunia.

Ndio, napenda kucheza michezo ya video, lakini kwa kiasi. Huwa nacheza kwa burudani wakati wa kupumzika ili kuondoa msongo wa mawazo. Michezo ya video hunisaidia kufikiria haraka, kuboresha umakini na wakati mwingine kushirikiana na marafiki. Hata hivyo, hujitahidi kusawazisha muda wa michezo na majukumu mengine ya kila siku.

Ndiyo, ninatumia mfumo wa usalama wa vidole kwenye simu na baadhi ya vifaa vyangu vya kidijitali huu hunisaidia kulinda taarifa zangu binafsi, kuzuia watu wasioidhinishwa, kutumia vifaa vyangu na kuhakikisha usalamu wa data muhimu pia ni rahisi na haraka kutumia badala ya kuweka namba au nenosiri kila mara.

Ninashughulikia muda kazini kwa kupanga ratiba yangu kwa umakini kwanza kuweka vipaumbele vya kazi muhimu na za dharura kisha kugawa muda kwa kila kazi ili kuhakikisha zinakamilika kwa wakati pia utumia kalenda au programu za kupanga kazi na kuangalia maendeleo kila siku.

Kifaa cha teknolojia ambacho siwezi kuishi pasipo ni simu. Kinaniwezesha kuwasiliana, kupata taarifa kwa haraka, kupanga kazi, na kufikia huduma muhimu za kila siku kama benki, ramani na barua pepe. Bila kifaa hiki ufanisi wa shughuli nyingi za kila siku ungepungua kwa kiwango kikubwa.

Ndiyo, napenda kupiga picha. Kupiga picha, kunanifanya nijisikie huru na kunisaidia kuifadhi kumbukumbu muhimu za maisha yangu. Napenda kupiga picha za mandhari, matukio ya familia, au mambo ya kila siku yanayovutia.

Ndiyo, napenda kupiga chombo cha muziki kwa sababu hunipa furaha na kunisaidia kupumzika akili. Ingawa si mtaalamu sana, napenda kujifunza taratibu na kufurahia mchakato wenyewe. Muziki hunisaidia kueleza hisia zangu na kunipa msukumo mzuri.

Ndio, nimewai kuenda kwenye tamasha la muziki. Tamasha hilo lilikuwa la furaha kubwa ambapo niliweza kusikiliza wasanii. Wakicheza moja kwa moja, kushirikiana na marafiki na kufurahia muziki wa aina mbali mbali.

Ninapenda kula nje kwenye mikahawa, midogo ya karibu vyenye vyakula vya kitamaduni na safi. Hii hunipa fursa ya kuonja ladha tofauti, kushirikiana na familia au marafiki, na pia kufurahia mazingira ya kupumzika.

Ninapendelea keki ya chokoleti yenye unyevu kidogo si tamu sana. Keki hii hunipa ladha nzuri na hufurahia zaidi ikiwa imeandaliwa kwa vipengele safi. Mara nyingine napenda pia kujaribu keki za matunda kama keki ya parachichi au matunda mchanganyiko.